Shuleni na mkumbuka mwalimu wangu wa somo ladini. Mwalimu huyu niliweza kujuana na yeye wakati nilikk ingia kidato changu cha kwanza. Niliweza kupenda somo lake na nilikuwa nafuzu vyema katika somo lake. Kwa hivyo nilijuana na mwalimu huyu kwa muda mwingi sana na niye ni mwalimu na kumbuka shuleni wangu.

Napenda shirika langu kwa sababu shirika hili limenifunza kuwa na umoja na kuwa na utu kuwasaidia wale ambao hawana shirika hili limenifunza kuwa pamoja na kuwa karibu na wale ambao hawana wenzao.

Ili niweze kumaliza kazi mapema au kwa wakati mwema. Yapaswa naacha kila ambacho najua kitanipotezea wakati kwa hivyo nazingatia kile ambacho kimeniweka kwa kazi na namaliza ndiposa najitengi kushiriki katika vitu amabavo vingenifanya nisimalize kazi kwa muda.